Naweza kufanya kazi kwa masaa mengi bila kuchoka. Pia ukamilifu wangu wa kufanya kazi umedhibitishwa kabisa hata na wakubwa wangu. Pia, naweza kufuatilia maagizo bila kutoka kwa mada yenye tunafuata. Na tena, naweza kukaa mahali pamoja pa kazi kwa miaka mingi sana kabla nihitaji kuenda kutafuta kazi mahala kwingine. Kwa hivo hio inasaidia kama tunafanya kazi kwa muda mrefu kumaanisha niko pale na nitaweza kuvumilia na tutaweza kusaidiana na kuhitimisha lile jambo ambalo limetuleta pamoja na ni kazi ambayo tutakua tukifanya. Jambo lingine pia naweza kuishi na watu vizuri na naelewana na watu. Kwa hivo inakua ni rahisi sana kufanya kazi na kuendeleza mambo ambayo yanaitajika.

Likizo sina mengi kusema ukweli. Mimi huendlikizo siku kadha kwenye mwaka kwasababu kazi yangu inanihitaji nifanye masaa mengi sana. Ndo niweze kujilipia maslahi yangu na pia yale ya familia. Kwa hivo likizo sina siku mingi sana lakini ule wakati nimepata likizo naenda naogelea nakaa na familia tunaongea. Na pia natembelea marafiki kwasababu marafiki ni watu muhimu sana katika maisha. Si kila wakati utaweza kukaa pekeyako unahitaji marafiki na watu ambao wako karibu na wewe pia wanaweza kukukalisha na kukuelewa kabisa.

Napenda rangi ya samawati. Samawati ni rangi ambayo unapata inaendana na kila kitu. Ukiivalia kwenye mwili wako, ukieka kwenye kuta zako za chumba. Samawati ni rangi ambayo iko kila mahali na ni rahisi sana pia kupata. Ju pia kuna rangi zingine ningumu kupatana nazo kwa hivo samawati ni rangi moja iko kila mahali na hiyo ndo inanipendeza mimi.

Mfanyabiashara mmoja bora mwenye ninayemjua anajulikana kwa jina la dindi nyoro. Yeye ni mwekezaji mmoja mkubwa sana huku. Huyu mwanabiashara nampenda kwa kuwa hana ule uchoyo. Kwa kukuelezea jambo ambalo wanafanya ili kumsaidia kuboresha wanabiashara wake. Huyu ni mtu ambaye ameishi kwa biashara kwa karibu miaka ishirini. Kwa hivyo ako na ule ujuzi kwa wingi sana. Na yeye mwenyewe haogopi kupea watu wengine hiyo ujuzi na kuwaelezea chenye wanahitaji kufanya au chenye wanahitaji kurekebisha ili wafikie ubora wake. Kitu cha ajabu chenya amefanya, keny nimeona, amenunua zile shares za kampuni moja hapa kubwa sana. Kampuni yenye inasupply stima Kenya mzima na akaenda akakuwa mshika maji, mshika bora, mshare holder mkubwa sana pale. Kutoka sufuri mpaka kuwa ule share holder mkubwa sana. Kenye nimejifunza hadi sasa ni ati usiwahi kufa moyo. Unaweza kuwa umetoka mahali ambapo hukupapenda ama mahali ambapo hukupendezwa na yaani yale mazingira yako lakini hufai kukubali hayo yakuweke chini ama ukubali hayo yakuwe sasa ndo yanakurudisha nyuma kila wakati ukitaka kuendelea maishani. Ufanyaji wake wa biashara ni msafi, ni mtu ambaye anafanya mambo safi, ukiangalia ata pesa zake, ule ni mtu ambaye ametengeneza utajiri wake kwa kufanya tu biashara na kuwa mtu ambaye anaaminika katika hiyo sekta ya uanabiashara.